Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule. Napenda sebule kwa sababu ndipo kila kitu kinacho kusanya familia na marafiki kinatokea. Kiti cha kulalia, meza, televisheni na viti vya wageni. Sebule ni chumba kilicho na mwanga wa kutosha. Kuta zake ni rangi ya nyepesi inayotoa hisia ya utulivu. Na kuna mapambo madogo kama picha na mimea ya ndani yanayofanya chumba kiwe cha kupendeza. Kipendacho zaidi ni hali ya ushirikiano na furaha kila wakati nikiwa sebule.

Ninajaribu kusaidia jamii yangu kwanjia mbali mbali kulingana na uwezo wangu. Mara nyingi na shiriki katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira. Kuchangia wakati au guvu pale panapo hitajika. Pia napenda kusaidia watu kwa maarifa au ushauri asa pale mtu anapo hitaji kuelewa jambo au kufanya uamuzi. Wakati mwengine na shiriki katika michango ya ihari au kusaidia majirani na watu wakaribu. Iwe ni kwa maneno ya faraja, msaada mdogo wa kifedha au kushurikiana kazi na kila siku. Kwa ujumla, ninaamini kusaidia jamini kuhusu kushurikiana kujali wengine na kufanya jambo jema. Hata kama ni ndogo. Kwa sababu hilo huleta mabadiliko makubwa.